Naweza kusama ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni na ni kwa sababu mtandao ndiyo mahali ambapo kwa siku kama hizi. Huweza kupata maoni ya watu wengi kulingana na maswala mengi na ni kweli kwamba watu kutoka labda nchi tofauti, maeneo tofauti, wenye usomi wa aina tofauti ama viwango tofauti wanaandika maoni yao kwenye mtandao kulingana pia na ma maswala mingi tu na huenda wakati mwingine iwe ni ni maswala ambayo labda mimi mwenyewe sina uzoefu mkubwa na nivema niweze kujielimisha kutokana na mambo aina aina fulani na kwa hivyo nivyema niweze kusoma maoni ya watu wengine hata ikiwa ni jambo ambalo mimi na ufasaha mkubwa pia ni vema niweze kujua kwamba watu wengine wanafikiria vipi kuhusu swala hili na kwa hivo naweze kusema ndiyo, nikipata mda nawe naingia kwenye mitandao, pia mitandao ya ya jamii, niweze kujua watu wanasema nini. Kama ni maswala kama vile ya siasa watu wana maono yapi kama ni maswala mengine tu niweze kujua kwamba kama ni utaalamu wataalamu wanasema nini kuhsu jambo flani. Asanti.

Jambo, iwapo nimelielewa swali hili kwa kwa njia mzuri, naweza kusema kwamba mawasiliano ni uti wa mgongo wa mazingira yoyote yale ya kazi. Na ni kwa sababu ni kupitia mawasiliano ambapo wafanyakazi wanaelewa ni yapi ambayo wanatarajiwa kuafikia na vilevile ni kupitia mawasiliano ambayo ama ambapo viongozi watawajulisha wafanyakazi labda kama kuna mambo mengi tu ya kazini ambayo wanafaa kuzingatia kama vile labda masaa ya kazi ni masaa gani ambayo wanatarajiwa kuingia kazini ni masaa gani ambayo wanatarajiwa kuondoka kazini ni mambo yapi ambayo wanayofaa kuzingatia wanapokuwa kwenye mazingira ya kazi jinsi ambavyo wanahusiana mfanyakazi mmoja kwa mwingine hata mambo kama vile ya mavazi na vilevile mambo mengi kama vile malipo yao kama vile siku za mapumziko ambayo wanakubaliwa kulingana na sera za kazini ama labda ikiwa mmoja atakuwa hasikii vizuri labda ni mgonjwa Sera za kazini zinaangazia vipi mambo kama hayo na mambo yote haya yanaweza tu kujulikana ama kuangaziwa kupitia kwa mawasiliano kwa hivo pale kazini kunaweza kuwa na mbinu tofautitofauti ya mawasiliano. Labda kupitia kwa mikutano ya mara kwa mara. Labda kupitia kwa jumbe zinazotumwa kwa wafanyakazi. Labda kupitia barua pepe ama labda kupigiwa simu kwa hivyo nafikiri naweza kusema komba mawasiliano ni muhimu sana katika mazingira yote ya kazi kwa sababu ndiyo mfumo ambao unatumika kuhakikisha ya kwamba taarifa ama mambo fulani yana wasilishwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwengine Asante.